Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano wakati na soma yalikuwa mashindano ya mbio ndefu. Nakumbuka mimi ndiyo niliekua mshindi kwenye mbio hizo na ushindi wangu ulitokana na mazoezi yangu ya kila siku na pia uwepesi wa mwili wangu. Jambo hilo lilifanya niwe mshindi kwangu, binafsi na pia mshindi kwenye kikosi cha darasa letu.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule hasa kumbukumbu ambapo tulipokua tunafanya sherehe ya kuwaaga darasa la saba. Sherehe ile tulifurahi sana, tulikula chakula na tulipata zawadi nyingi kutoka kwa wenzetu na kwa marafiki zetu na kwa wazazi we.